Ndiyo mimi utumia mitandao ya kichamii. Na uwa ina nisaidia sana kwa kupata hapali mbali mbali sinaso enderea katika dunia hii dio maana nasema uwa natumia mitandao ya kichamii na inanisaidia sana kwa mambo mingi. Kwa hapali sinaso chemuka mbali mbali kwa kila kona ya nchi ya dunia.

Ndiyo mimi huwa napenda kucheza ngoma napenda kucheza muziki pia. Huwa naweza cheza nikidansi kidogo kidogo nikifurahia ngoma ama pia nikiimba. Mimi huwa ni msanii wa kucheza ngoma ile ngoma ya kibinafsi yenye huwa inanifanya nasikia vizuri ngoma ni kitu ya maana sana.

Mimi huwa nafua nguo zangu mara nne kwa wiki After siku baada ya siku mbili huwa nafua nguo zangu, baada ya siku mbili ingine huwa nafua nguo zangu. Kwa sababu napenda usafi na usafi ni kitu ya maana sana, ndiyo maana nafua nguo zangu mara nne kwa wiki.

Eee wakati wa likizo huwa mimi natulia nyumbani kwa boma yangu nafanya fanya kazi kidogo kidogo kama kupanda mboga kidogo kupalilia tu mahindi kidogo kulisha kondoo wangu na mbuzi na pia kuku so nikiwa kwa likizoni huwa na nashughulika tu kwa boma kidogo kidogo kufanya shughuli hapa na pale. Na nikimaliza ndipo nakaa chini naweza kusoma kitabu moja ama mbili ili kuweza kuongeza maarifa yangu.

Kwa kuwa mimi ni mwanaume huwa napenda suruali kwa sababu sketi ni za wanawake So mimi napenda suruali ambazo ni zinanitosha vizuri ambazo ni mrefu mzuri. Na ndizo napenda kuvaa kwa sababu siezi penda sketi sketi ni nguo za wanawake. Wanawake ndio wanaofaa kupenda sketi. Kwa hivyo.